Ninafanya kazi vizuri zaidi katika vipindi vya mapema usiku karibu baada ya jioni. Kawaida kati ya saa moja hadi saa nne usiku. Wakati huu mwili na akili ziko tulivu. Hakuna kelele nyingi na ninaweza kuzingatia kazi bila usumbufu. Zaidi ya hapo usiku hunipa nafas ya kuzingatia kwa kina kupanga mawazo na kumalizia kazi muhimu bila mshindo wa shuguli za mchana. Jambo linalo ongeza ubora na tija ya kazi yangu.

Kila asubui ninapowamka, napenda kwanza kwa utulivu nakupanga siku yangu. Kwanza ufanya mazoezi madogo na kunyosha mwili ili kwamsha nguvu. Kisha upika na kunywa kinyoji cha asubui kama chai au kahawa na kula chakula cha asubui chenye afya. Bada ya hapo, upanga orodha ya kazi za siku, kwangalia baruapepe na ujumbe muhimu na kujianda kiseikolojia kwa shuguli za siku.